Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni hali ya hewa ya wastani ambayo sio ya joto kali sana wala baridi kali sana, hii ni aina ya hewa ambayo hunifanya nijisikie huru mtulivu na mwenye nguvu ya kufanya shughuli za siku bila usumbufu. Napenda hali ya hewa yenye upepo mwanana na jua la kiasi. Hasa asubuhi au jioni, wakati huo joto huwa la kuburudisha, hewa huwa safi na mazingira huwa mazuri kutazama. Hali hii hunifanya nipende kutoka nje kutembea au kukaa nje nikifurahia mazingira bila kuhisi kuchoka haraka. Pia napenda hali ya hewa ya mawingu mepesi hasa pale ambapo jua hali chomozi sana. Mawingu hufanya anga kuonekana zuri na hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu zaidi. Katika hali hii, ni rahisi kufanya kazi, kusoma au hata kupumzika bila kuhisi usumbufu wa joto kali. Sipendi sana joto kali kwa sababu hunifanya nijisikie mchovu na kukosa hamsa ya kufanya kazi. Vivyo hivyo, baridi kali hunifanya nijisikie kukosa raha na wakati mwingine kunizuia kutoka nje. Ndio maana hali ya hewa ya wastani ndio ninayoipenda zaidi. Kwa ujumla, napenda hali ya hewa ambayo inanipa faraja, utulivu na uwezo wa kuendelea na shughuli zangu kwa urahisi. Hali hii hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili na hunifanya nithamini zaidi mazingira yanayonizunguka.

Ili kueka afya nzuri, nafanya mambo mbalimbali yanayohusiana na mwili, akili na mtindo wa maisha kwa ujumla. Kwa sababu naamini, afya ni mchanganyiko wa vitu vingi. Kwanza, ninajitahidi kula chukula bora na chenye lishe, nakula mboga za majani, matunda, proteini kama maharagwe, mayai au nyama kwa kiasi, na vyakula vya nafaka kama wali au ugali. Pia hujitahidi kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi au sukari nyingi. Nakunywa maji ya kutosha kila siku ili kuweka mwili katika hali nzuri. Pili nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Mazoezi haya yanaweza kuwa kutembea kwa miguu kukimbia taratibu kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili au shughuli nyingi rahisi za mwili. Mazoezi hunisaidia kuimarisha mwili. Kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, ninahakikisha napata usingizi wa kutosha. Kulala vizuri hunisaidia mwili na akili kupumzika na hufanya niwe na nguvu na umakini siku inayofuata. Ninajaribu kulala kwa muda unaofaa kila siku na kuepuka kutamani simu sana kabla ya kulala. Afya ya akili pia ni muhimu kwangu. Hivyo ninajitahidi kupunguza msongo wa mawazo kwa kufanya mambo ninayoyapenda kama kusikiliza muziki, kupunguza kimya kimya au kuzungumuza na watu ninaoamini. Wakati mwingine pia nafanya mazoezi ya kupumua au kutafakari ili kutuliza akili. Zaidi ya hayo, ninaepuka tabia hatarishi kama matumizi ya kupita kiasi ya pombe au vitu vyenye vinavyoweza kuathiri afya. Pia, ninajitahidi kufuata usafi wa mwili na mazingira na kuenda hospitalini au kituo cha afya nisipohisi sio vizuri. Kwa ujumla, ninaweka afya nzuri kwa kukula vizuri, kufanya mazoezi, kulala kutosha, kutunza afya ya akili na kuishi kwa mtindo wa maisha ulio na nidhamu ninaamini afya njema ndiyo msingi wa maisha yenye furaha na mafanikio.

Kila siku, hutumia zana mbalimbali za kidigitali ambazo hunisaidia katika mawasiliano, kazi, kujifunza na burudani. Zana hizi zimekua sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa sababu hurahisisha mambo mengi na kuokoa muda. Kwanza kabisa, simu janja ndio zana kuu ninayoitumia kila siku. Kupitia simu natumia programu za mawasiliano kama Whatsapp au barua pepe ili kuwasiliana na marafiki, familia na wafanyikazi wenzangu. Zana hizi hunifanya niwe karibu na watu hata kama wako mbali na hunisaidia kushirikiana katika maswala ya kazi au binafsi kwa haraka pili hutumia, hutumia sana interneti na kivinjari cha mandamano kama Google Chrome. Haki hunisaidia kutafta taarifa, husoma, habari, hufanya utafiti na kujifunza mambo mapya. Iwe ni maswala ya kazi, elimu, afya au burudani. Intaneti ni chanzo muhimu cha maarifa kwangu. Kwa upande wa kazi na mipangilio, hutumia sana zana kuandika na kupanga na kupanga kama vile Google Docs au programu za kuchukua kumbu kumbu. Hizi hunisaidia kuandaa ripoti, kuandika mawazo na kupanga ratiba ya siku au wiki. Pia, hutumia kalenda ya kidigitali kukumbusha miradi na majukumu muhimu. Kwa burudani na kupumzika, hutumia zana za kidigitali kama YouTube au programu za mziki. Hizi hunisaidia kupumzika baada ya kazi kusikiliza muziki ninaoupenda au kutazama video za elimu na burudani. Wakati mwingine pia hutumia mitandao ya kijamii kupata habari na kuona yanayoendelea kwa wengine. Zaidi ya hapo hutumia zana za malipo ya kidigitali kama huduma za benki, mitandaoni au malipo kwa simu. Kwa sababu ni rahisi na salama. Zana hizi hunisaidia kulipa bill kutuma au kupokea pesa bila usumbufu. Kwa ujumla, zana za kidigitali huni zinazo tumia ninazozitumia kila siku hunisaidia kuwa mwenye ufanisi, kuwasiliana vizuri, kujifunza na kupumzika. Maisha ya sasa yamegawanyishwa sana na teknolojia na zana hizi hunifanya niweze kusimamia majukumu yangu kwa urahisi zaidi.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale yanayoweza kunisaidia kuboresha ujuzi wangu. Kuongeza ufanisi kazini na kukuza maendeleo yangu ya kitaalum kwa muda mrefu. Kwanza ningependa kupata mafunzo ya ujuzi wa kitaalum yanayohusiana moja kwa moja na kazi ninayofanya. Mafunzo haya yanaweza kuwa na matumizi ya kiteknolojia mpya, programu za kisasa au mbinu bore ya kupanya kazi kwa haraka na usahihi zaidi. Mafunzo ya aina hii hunisaidia kuendelea na mabadiliko ya teknolojia na kubaki kuwa mfanyikazi mwenye thamani za kazini. Hili ningependa sana mafunzo ya mawamasiliano na kazi ya timu. Mafunzo haya husaidia mtu kujifunza jinsi ya kuwasiliana vizuri na wenzake wakubwa kazini na hata wateja. Kujua kujua kusikiliza kutoa maoni kwa heshima na kushughulika kushughulikia migogoro au kwa busara ni mambo muhimu sana katika mazingira ya kazi yenye watu wenye pia ningependa kupata mafunzo ya uongozi na usimamizi. Hata kama mtu hayuko kwenye nafasi ya uongozi kwa sasa, mafunzo haya humsaidia kuwa na matazamo mapana kuwajibika zaidi na kujifunza jinsi ya kufanya maamuzi sahihi. Mafunzo mengine muhimu ningependa ni ya usimamizi wa muda na mipangilio ya kazi. Mafunzo haya hunisaidia kupanga kazi zangu vizuri. Kutimiza majukumu kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na kazi nyingi zaidi ya hayo ningependa mafunzo ya maendeleo binafsi kama vile kujenga kujenga kujiamini kushughulikia changamoto kazini na kudumisha afya ya akili mafunzo haya hunisaidia kuwa mfanyakazi mwenye motisha mtulivu na mwenye mtazamo chanya kazini kwa ujumla mafunzo ningependa kupata kazini ni yale yanayochanganya ujuzi na kitaalum mawasiliano uongozi na maendeleo binafsi kwa sababu hunisaidia kuwa kama mfanyakazi na pia kama mtu binafsi.

Ndio, naweza kaa siku moja bila teknolojia. Ingawa itakuwa changamoto kidogo kutokana na jinsi teknolojia ilivyo sehemu ya maisha ya kila siku. Kwa siku moja bila teknolojia, ningejaribu kupanga ratiba yangu mapema ili nisiathirike sana. Ningeamka mapema bila kutumia simu kama kengele, labda kwa kutumia saa ya kawaida. Badala ya kuangalia simu au mitandao ya kijamii, ningeanza siku kwa kutafakari, kusoma kitabu cha karatasi au kufanya mazoezi mepesi ya mwili. Wakati wa mchana, ningejiihusisha zaidi na shughuli za ana kwa ana kama kuzungumza na watu, kufanya kazi za nyumbani na kutembea nje. Bila ya teknolojia, ningepata muda zaidi wa kuzingatia mazingira yanayonizunguka na kuisi kwa utulivu zaidi bila usumbufu wa ujumbe au taarifa nyingi. Hata hivyo, ningehisi pia upungufu filani. Hasa katika mawasiliano ya haraka na upatikanaji wa taarifa. Teknolojia hufanya mambo mengi kuwa rahisi na ya haraka. Hivyo, kukosekana kwake kungehitaji subira zaidi na mipango mazuri. Mwisho wa siku, naamini kuishi siku moja bila teknolojia kungekuwa uzoefu mzuri wa kitathmini. Ningeweza kugundua mambo mengi, yanayonipa furaha bila shirini. Na pia kutathmini teknolojia zaidi zinaporudi kuitumia. Kwa hivyo ingawa si rahisi sana kuisi siku moja bila teknolojia kunawezekana na kunaweza kuwa na manufaa kwa akili na afya ya kihisia.

Ndiyo, hufuatilia matukio ya kimataifa, ingawa siyo kila wakati kwa kina sana, bali kuangalia na umuhimu wa tukio na muda nilioguwa. Ninapenda kufuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu hunisaidia kuelewa kinachoendelea duniani na jinsi yanavyoweza kuathiri maisha yetu ya kila siku. Hata tukiwa mbali kijiografia, matukio kama siasa za kimataifa, uchumi wa dunia, mabadiliko ya tabia ya nchi, magonjwa ya mlipuko na migogoro kati ya nchi hunifanya nitambue kama kuwa dunia imeunganishwa sana. Mara nyingi, hufuata habari hizi kupitia vyombo vya habari intaneti, runinga au mitandao za kijamii. Ninapenda kusoma au kusikiliza habari kutoka vyanzo tofauti ili kupata mtazamo mpana na kuepuka upande moja tu wa taarifa. Hii hunisaidia kufikiria kwa kina na kutengeneza maoni yangu mwenyewe kuhusu maswala yanayoendelea. Matukio ya kimataifa yananivutia zaidi ni yale yanayoyuhusu amani maendeleo ya teknolojia, elimu na afya ya dunia. Pia hupenda kufuatilia matukio makubwa ya michezo na ya kimataifa kwa sababu huunganisha watu wa mataifa mbalimbali na kuleta mshirikiano. Kufuatilia matukio ya kimataifa hunifanya nijisikie mwenye uelewa zaidi na mwenye ufahamu mpana. Na hunisaidia kuwa na mazungomzo yenye maana na watu wengine. Pia hunipa motisha ya kufikiria kuhusu nafasi yangu kama raia wa dunia jinsi ninavyoweza kuchangia kwa njia chanya. Hata kwa mambo madogo. Kwa ujumla kufuatilia matukio ya kimataifa ni jambo muhimu kwangu kwa sababu hunipanua mawazo, huniongeza maarifa na hunisaidia kuelewa dunia ninayoishi.